Wakati wa msongo wa mawazo, nafanya mambo rahisi na ya moja kwa moja. Nachukua mapumziko mafupi kutoka kile kinachokua nafanya. Ili nijipe nafasi ya kutulia. Napumua kwa kina polepole ili kupunguza mawazo yanayonikimbia. Kisha najipanga upya kwa kuangalia kilicho cha muhimu na wakati huo badala ya kufikiria kila kitu kwa pamoja. Mara nyingi natembea kidogo au nafanya mazoezi mepesi ili kuachilia mvutano wa mwili pia nazungumza na mtu au watu ambao nawaamini kwa sababu kuongea hunisaidia kupunguza mzigo na mawazo wa kupata mtazamo mpya.

Napenda mkate wa ngano kwa sababu hunipa hisia ya kushiba, kwa muda mrefu na hunifanya nijisikie vizuri kiafya. Hua nautumia sana asubuhi pamoja na chai ya maziwa au wakati wa mchana kama vitafunwa. Napenda mkate ambao haujakauka ama haujakua na sukari nyingi na una ladha ya asili. Pia naupenda kwa sababu ni rahisi kuchanganya na vyakula tofauti kama mayai, parachichi au siagi. Kwangu, mkate wa ngano ni chaguo la kila siku kwa sababu ni mwepesi, unaridhisha na unanisaidia kuendelea na shughuli zangu bila kuhisi uzito.

Wakati wa mgogoro na mtu, kwanza natulia ili nisije nikasema maneno ya haraka yanayoweza kuumiza. Pia, najaribu kumisikiliza mwenzangu kwa makini ili nielewe anachohisi na anachomanisha. Bada ya hapo, mimi hujielezea upande wangu kwa utulivu bila kulaumu. Nikikosea hukubali kosa na kuomba rathi. Lengo langu huwa kupata suluhisho siku shinda mabishano. Kama hali ni nzito, nachukua muda kidogo na kutulia kisha kurudi kuzungumza kwa heshima.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kufanya mambo kwa haraka na pia kwa ufanisi zaidi. Huwa ni nahamu ya kujifunza jinsi teknolojia mpya inavyofanya kazi na namna inaweza kuboresha kazi. Pia, kuboresha kazi yangu na maisha ya kila siku. Ninapenda kujaribu programu vifaa au mifano mipya ili nibaki na uwelewa na kile kinacho endelea duniani ki digitali. Teknolojia hunipa fursa ya kuwa mbunifu zaidi na kupanga kazi vizuri Pia unifunza kujiamini kwa sababu siogopi mabadiliko yanayo letwa na maendeleo ya teknolojia.

Ndiyo, nimewahi kusafiri mahali pazuri sana kama Malaysia na Dubai. Malaysia ilinivutia kwa mazingira yake ya kijani, miji safi na mchanganyiko wa tamaduni tofauti. Nilifurahia chakula, usafiri mzuri na utulivu wa baadhi ya maeneo. Dubai ilinivutia kwa majengo marefu, mipangulio ya jiji na pia kasi ya maisha. Nilipenda kuona jinsi teknolojia na biashara zimepangwa vizuri. Safari hizi zilinipa kumbukumbu nzuri, kunifungua fikra na kunifanya nithamani na pia nithamini kusafiri na kujifunza kutoka kwa sehemu tufauti za dunia.

Rangi ninayoipenda zaidi ni bulu naiona mara nyingi angani, baharini na pia kwenye mavazi na vifaa vya kila siku. Bulu hunipa hisia ya utulivu na umakini haswa nikiwa kazini au nikipumzika. Napenda kuyiona kwenye mapambo ya ndani, haswa kwenye samahani au mapazia kwa sababu huifanya nafasi iyonekane safi na tulivu. Pia naipenda kwenye teknolojia kama simu au vifavya kazi kwa sababu huonekana nadhifu na rahisi kuchanganya na rangi nyingine.

Ninashugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kugawanya kazi katika hatua kidogo au ndogo ndogo zinazoeleweka. Huaanzia kwa kutambua kipaumbele cha kazi, kisha naweka ratba yenye muda maalum kwa kila hatua, najaribu kuepuka usumbufu kama simu au mitandao ya kijamii hadi kazi ikamilike. Pia huacha muda wa ziada wa marekebisho na changamoto zisizo tarajiwa. Njia hii unisaidia kukamilisha kazi kwa utulivu, kwa ubora mzuri na bila presha ya dakika ya mwisho.

Naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa itakua changamoto kidogo. Siku hiyo, ningeanzia mambo ya kawaida kama kusoma kitabu, kufanya kazi za nyumbani, au kutumia muda kuzungumza ana kwa ana na watu wa karibu. Pia hiyo siku, ningetembea nje kufikiria mipango yangu na kupumzika bila presha ya ujumbe au arifa. Ingawa teknolojia huni rahisishia maisha ya kila siku kukaa bila teknolojia siku moja itanisaidia kupumzika, kujitambua na kuthamini mda halisi zaidi.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa hatua. Kwanza nakusanya taarifa zote muhimu kuhusu mradi au shuguli. Kisha ninapanga muundo wa ripoti kama utangulizi, maelezi ya kazi, changamoto na matokeo. Baada ya hapo, ninaandika maandishi kwa uwazi na kwa mpangilio wa mantiki ni kiakikisha kila sehemu inaeleweka. Maranyingi, hujumuisha grafu, jedwali au picha kusaidia kueleza taarifa. Mwisho, nakagua ripoti mara mbili au tatu ili kuwakikisha hakuna makosa na kuwakikisha inaonyesha kazi kwa usahihi na kwa njia inayoweza kueleweka kwa wengine.

Ninapanga kazi zangu kwa kuanza kwa kuandika orotha ya majukumu yote ya siku au wiki. Kisha, ninaweka kipaumbele kwa kazi muhimu zaidi au enye muda mfupi kwa kukamilika. Baada ya hapo, mimi hugawa kazi katika hatua ndogo ili iwe rahisi kuishughulikia bila kuchanganyikiwa. Pia, naweka muda ya kupumzika kati kazi ili akili na mwili vipate nguvu. Kwa njia hii, kazi zinaenda kwa utaratibu, zinakamilika kwa wakati na ninapata nafasi ya kushughulikia changamoto zisizotarajiwa au bila pressure.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuzungumza nao kwa heshima na kwa moyo wa kuelewana. Ninapenda kusikiliza mawazo yao, kuwapongeza wanapofanya kazi vizuri na kuwahakikishia kuwa mchango wao unathamani. Nikiwaona wamechoka au wamekata tamaa, mimi hujaribu kuwahimiza kwa maneno chanya na kuwasaidia pale ninapoweza au inapowezekana. Pia mimi ushiriki mafanikio ya timu kama ushindi wa pamoja na pia ila kila mtu ajisikie kuwa sehemu muhimu ya kazi naendele kujituma zaidi.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kwanza na pia kupanga majukumu ya kila siku mapema. Nafanya orotha ya kazi zote, muhimu na kueka kipaumbele kwa zile zinazohitaji kufanikishwa kwanza au haraka. Kisha, nagawa kazi kwa siku tofauti kulingana na umuhimu na muda wa kukamilika. Pia mimi hujumuisha muda wa mapumziko na muda wa dharura ili kuepuka presher ya dakika ya mwisho kwa njia ya hii wiki inakua na mpangilio mzuri. Kazi zinakamilika kwa wakati na napata nafasi ya kushugulikia changamoto bila kuchanganyika.

Napenda shirika langu kwa sababu lina mazingira mazuri ya kazi na linathamini na kuthamani ushirikiano. Ninahisi mawazo yangu yanasikilizwa na mchango wangu unatambulika. Shirika linanipa nafasi ya kujifunza, kukuza ujuzi wangu na kuboresha uwezo wangu kazini. Pia napenda namna tunavyofanya kazi kama timu kusaidiana wakati wa changamoto na kusherehekea mafanikio pamoja. Hilo hunifanya nijisikie kwa sehemu ya shirika. Nijitume zaidi na nipende kazi ninayofanya kila siku.

Ninapata kufanya kazi vizuri zaidi asubuhi mara tu ninapoamuka na mwili na akili viko freshi. Wakati huo napanga majukumu ya siku kuzingatia kazi muhimu kwanza na kushughulikia changamoto bila uchovu. Asubuhi pia hufanya nishugulikie kazi kwa umakini zaidi nipate tija kubwa na nisikose muda. Ukubwa wa nguvu na utulivu wa akili wakati wa asubuhi hufanya kazi ziwe rahisi haraka na kwa ubora.

Mimi napenda chai. Kwa hivyo, nitakueleze utaratibu wangu wa chai. Utaratibu wangu wa chai ni rahisi lakini wakawaida kila siku. Kila asubui, mimi huanza kwa kuandaa kikombe cha chai ya maziwa, nikipima kiasi cha chai na sukari kulinga na ladha ninayopenda. Bada ya hapo, ninawaisha moto na kuiacha ipige taratibu na pia hadi itakapo kuwa tayari kunywa. Wakati wakunywa, huwa na kaa kidogo ni kipumzika kufikiria ratiba ya siku au kusoma habari fupifupi mtandaoni. Utaratibu huu, hunisaidia kuamka ratibu, kupata nguvu na kuanza siku kwa utulivu na mipangilio mizuri.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, kwanza mimi usikiliza kila mtu ili kuelewa mawazo yao na jinsi wanavyo penda kufanya kazi. Kisha, nachangia mawazo yangu kwa uwazi na kushirikiana kutatua changamoto au kufanikisha lengo la pamoja. Tunaweka malengo ya wazi kugawana majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja wetu na kuwakikisha kila hatua inaendana na ratiba pia. Kushirikiana katika maamuzi, kutoa msaada pale panapo itajika na kusherehekea mafanikio pamoja.

Ndio, napenda kuvaa vipuli. Kwa sababu, huongeza muonekano wangu wakunifanya nijisikie nipo nadhifu na nimejipanga. Nachagua vipuli kulinga na mavazi na tukio. Wakati mwingine, vidogo kwa matumizi ya kila siku na wakati mwingine, vya kuvutia zaidi kwa hafla maalum. Sipendi vifu vipuli vizito sana na pendelea vile vinavyo nifanya nijisikie huru siku mzima. Kwangu vipuli nisee mundogo tu lakini muhimu ya mtindo wangu na kuvaa na kuongeza kujiamini bila kunisumbua.

Ndiyo, napenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka. Ninapochagua bidhaa naweza kulinganisha bei na kutazama maelezo yake kabla ya kufanya ununuzi. Pia, sihitaji kuenda dukani, hivyo ninaokoa muda na nishugulikie shughuli nyingine. Hata hivyo, nashugulikia ununuzi huo kwa tahadhari. Nahakikisha maelezo ya bidhaa ni sahihi na ninalipwa au nilipwe kwa njia salama. Kwa hiyo, kununua mtandaoni hunifanya nipate kile ninachohitaji kwa urahisi na mpangilio mzuri bila kupoteza wakati.

Changamoto kubwa ni nazo kutana nazo kazini ni usimamizi wa mda na shinikizo la kazi nyingi kwa wakati mmoja. Mara nyingine, kazi zinakuwa ama zinakuja kwa haraka na zinahitaji kutumizwa ama kutimizwa ndani ya mda mfupi. Jambo linalo nisababisha presha kidogo. Pia, kuna changamoto za mawasiliano. Haswa pale wenzangu wakiwa na mtazamo tofauti au taarifa hazijaeleweka vizuri. Kwa kushugulika changamoto hizi najifunza kupanga kazi vizuri, kuwa mtulivu na kushirikiana na wengine kupata suluhisho. Hii hunisaidia kuboresha stadi zangu na kufanya kazi iwe na tija zaidi.

Napenda zaidi kuandika kwa kutumia kompyuta kwa sababu ni haraka na huniraisishia kupanga mawazo yangu vizuri. Ninapokuwa naandika kazini, kompyuta unisaidia kurekibisha makosa kwa uraisi, kuifadhi kazi na kushiriki na wengine bila shida. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kuandika kwa mkono, haswa nikipata kupanga mawazo ya hawali na kuandika mambo binafsi. Kwa sababu, unifanya nijikute na pia nijitikie zaidi. Kwa ujumla, kompyuta hunifaa zaidi kwa kazi za kila siku, lakini kuandika na mkono hunipa utulivu wa kiakili pale inapoitajika.

Ndiyo napenda kunywa maziwa. Haswa asubuhi au jioni. Hunipa nguvu na kunifanya nijisikia nimeshiba kwa muda mrefu. Mara nyingi kunywa maziwa pekee yake au nikichanganya na chai yangu ya maziwa ya kawaida kwa sababu hiyo ndiyo ladha ni nayoipenda zaidi. Maziwa hunisaidia pia kuanza siku kwa utulivu na kupumzika baada ya siku ndefu. Kwangu kunywa maziwa ni sehemu ya utaratibu wa kawaida na hunisaidia kujali afya yangu kwa njia rahisi.

Mchezo ambayo mimi napenda kutizama zaidi ni mpira wa miguu. Napenda kufuatilia mashindano, mbinu za wachezaji na jinsi timu zinavyoshirikiana kushinda mechi. Kutazama mpira kunanipa msisimko, hufanya niwe sehemu ya tukio hata nikiwa nyumbani na hunisaidia kujifunza mikakati na mbinu mpya. Pia, hupatana na fursa ya kushirikiana na marafiki au familia kwa mazungumzo na mabishano ya kirafiki kuhusu timu ya wachezaji tunaoipenda. Kutazama mpira wa miguu pia ni njia yangu ya kupumzika na kufurahia wakati wa burudani.

Ninapolea nywele zangu mara nyingi karibu kila siku iliziwe safi na zikiwa na mpangilio vizuri. Hii husaidia kuondoa nundu au nywele zilizokunja, kunjana na kuhakikisha nywele zinabaki zenye afya. Mara nyingine napolea nywele asubuhi baada ya kuosha uso au kabla ya kuenda kazini. Ili kuakikisha zinakuwa tayari kwa siku nzima kwa njia hii ni nakikisha nywele zangu zinabaki nzuri, zenye mwonekano mzuri na hunipa hisia ya usafi na utulivu kila siku.

Napendelea chakula chenye ladha ya mchanganyiko wa pilipili na viungo laini, vinavyotoa harufu nzuri. Ladha hii, hunipa msisimko wa kula bila kuwa kali, sana, au kusababisha uchovu. Napenda chakula kisicho na sukari nyingi na mafuta mengi, kinachonipa nguvu na kushiba kwa muda. Mara nyingi, napenda pia chakula chenye ladha ya kienyeji, au vyakula vya tamaduni mbali mbali. Kwa sababu, hunifanya nijifurahishe na kujaribu mambo mapya. Ladha nzuri, huchangia furaha yangu wakati wa kula na huongeza hamu ya kushiriki chakula na wengine.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana katika maisha ya kila siku. Nimekuwa nikijitolea kushiriki mchango pale inapohitajika, kusaidia watu wanaonizunguka kwa ushauri au msaada na vitendo, na kushiriki shughuli za kijamii zinazoleta mabadiliko chanya. Pia, najitahidi kuwa na mawasiliano mazuri kuheshimu wengine na kushirikiana katika kutatua mchagamoto za pamoja. Kwa kufanya hivyo nahisi nachangia kujenga jamii yenye mshikamano, uwelewano na msaada wa kweli kati ya watu.

Kinywaji, chabaridi ni nachokipenda ni jusi la matunda safi, haswa la mango. Pia, napenda chungwa, hunipanguvu, hunivutia kwa ladha yake asili na unifanya nijisikie freshi. Maranyingi, mimi hukunywa hiki kinywaji, mchana au baada ya kazi ili kupumzika kidogo na kuondoa uchovu. Pia napenda pale kinapokuwa kimeunganishwa na chakula cha mchana au vitafunio kwa sababu huongeza furaha na ladha ya mlo. Kwa hivyo, kinywaji chabaridi ni sehemu ya kawaida ya utaratibu wangu wa kila siku na unipara handogo lakini ya kweli.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu ya kiwa na thamani na kuleta mabadiliko chanya, pia ufanya niwe na hamu pale ni naposhirikiana na watu wenye bidii na kujituma kama mimi. Pongezi kutoka kwa wenzangu au kiongozi, mafanikio madogo au makubwa ya timu na kujifunza study mpya kuna nipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Pia kuona kwamba mchango wangu unathaminiwa ufanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya shirika na kuniletea motisha ya kuboresha kazi yangu na kujitahidi kila siku.

Siku za mvua napendelea kukaa ndani na kufanya shughuli zinazonipa utulivu. Mara nyingi husoma, hutazama filamu, au vipindi ninavyovipenda, au kusikiliza muziki taratibu. Pia, mimi hutumia muda kupanga mambo yangu, kuandika mawazo, na kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani. Mvua hunifanya nipunguze haraka za siku, nipumzike zaidi, na kujipa nafasi ya kufurahia muda wangu binafsi bila presha kutoka nje.

Ninaishi Nairobi. Jiji ambalo lina mchanganyiko wa milki ya kisiasa na historia ya kimatamaduni. Mahali ninapoishi ni safi na kuna huduma muhimu karibu kama maduka, shule na hospitali. Jambo linalorahisisha sana maisha yangu ya kila siku. Mazingira ni tulivu na watu wanashirikiana vizuri Jambo linalofanya nijisikie salama na nyumbani Pia kuna maeneo ya kijani na bustani ndogo za kupumzika Hivyo ninapokuwa niko nyumbani ninaweza kupata utulivu na nafasi ya kupumzika Nairobi pia inatoa fursa za kazi na burudani Kwa hivyo ninafanya maisha yangu kuwa rahisi na yenye mwendelezo.

Ndiyo, napenda kupika. Haswa, ninapokua na muda wa kutosha na niko katika hali ya utulivu. Kupika hunipa nafasi ya kuwa mbunifu, kujaribu mapishi mapya na kuboresha ladha kulingana na nilivyopenda. Mara nyingi, napenda kupika chakula cha nyumbani kwa sababu najua viungo navyovitumia na nahisi kunakuwa na afya zaidi. Pia kupika, hunifanya nijisikie nimejituma na hunipa furaha ya kula chakula ambacho nimejitayarishia mwenyewe na kushirikiana na watu wa kikaribu.

Napenda zaidi majira ya baridi ya kati. Sio baridi kali wala joto kali. Majira haya unifanya nijisikie huru, kufanya kazi bila kuchoka sana na kusumbuliwa na jasho. Pia napenda jinsi ya hewa. Jinsi hali ya hewa inavyo kuwa tulivu na mazingira ya nakuwa mazuri kwa kupumzika au kutoka kidogo. Ni rahisi kupanga siku kuvaa ma vazi ni na yopenda na kuendelea na shugli bila usumbufu kwa ujumla. Majira haya hunipa uwiano mzuri kati ya faraja, utulivu na ufanisi wa siku zote.

Ndiyo, nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kama sushi kutoka Japan. Nilivutiwa na ladha yake tofauti na mchanganyiko wa viungo. Haswaa jinsi samaki safi na wali vinavyogawanyishwa na kuunganishwa kwa umakini. Kuonja chakula hiki, kunanipa uzoefu mpya na kunifundisha kushirikiana ladha tofauti hata kama haikuwa kawaida yangu. Pia ilinifanya nijifunze kuhusu utamaduni wa chakula cha nje na jinsi nyingine pia ya wanavyo panga na kuheshimu chakula chao. Kufurahia chakula cha kigeni hunipa hisia ya msisimuko na burudani wakati wakula.

Chakula cha jadi ambacho mimi ninakipenda ni ugali na samaki. Haswa unapopika kwa ladha ya kienyeji. Napenda jinsi vinaunganishwa na mboga za majani na hunipa hisia, utulivu na furaha pale ninapokula. Hii ni chakula ninachokula mara nyingi nyumbani au pale ninapokuwa katika familia au marafiki. Kwa sababu, hunifanya nijisikie karibu na tamaduni zetu, ladha yake ya asili, harufu nzuri na urahisi wa kula hufanya chakula hiki kiwe cha kupendeza kila wakati.

Timu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni AFC Leopards. Nimeipenda kwa muda mrefu kwa sababu ina historia kubwa na mashabiki wenye shauku sana. Ninapenda jinsi timu inavyopambana uwanjani, hata nyakati zinapokuwa ngumu. Kila mechi hunipa hisia ya umoja na furaha, haswa ninapoitazama pamoja na wengine wanaoipenda. Ushindi huniletea furaha kubwa na hata wakipoteza bado naendelea kuiinua na kuiunga mkono. Kwangu, AFC Leopards si timu ni sehemu ya utambulishi na mapenzi yangu kwa mpira wa mguu.

Ninangoja na kukagua barua pepe marakadha kwa siku. Haswa asubuhi, mchana na kabla ya kumaliza kazi. Asubuhi huangalia kuona kama kuna maelezo mapya au majibu muhimu ya kazi. Mchana huangalia kufuatilia mawasiliano ya nayondelea na kuakikisha hakuna kitu muhimu kime nipita na pia jioni mimi huangalia tena ili kufunga kazi za siku na kupanga hatua zinazofuata. Sitaki kukagua kila dakika ili nisipoteze umakini lakini naakikisha niko makini na barua pepe muhimu kwa wakati unaofaa.

Natumia simu yangu kwa mambo mengi sana kila siku, haswa kwa mawasiliano, kazi na burudani. Kwanza, mimi huitumia kuwasiliana na familia na marafiki kupitia simu ujumbe pia kwenye mtandao wa kijamii. Na, mimi huitumia kusoma habari mtandaoni, kupanga ratiba na kuhifadhi kumbukumbu muhimu kama picha na nyaraka. Kazini, hunisaidia kujibu baruapepe, kushiriki faili na kufuatilia majukumu. Wakati wa mapumziko, mimi hutazama video, kusikiliza muziki au kupiga picha. Simu yangu imekuwa kifaa muhimu kinachonirahisishia maisha na kunisaidia kuwa na mpangilio mzuri kila siku.

Ndiyo, napenda kuogelea. Haswa, ninapokuwa nataka kupumzika na kutoa mawazo. Kuogelea, hunisaidia kufanya mwili ufanye kazi bila presha kubwa na hunipahisia ya utulivu wa akili. Napenda zaidi kuogelea wakati wajoto au kwa sababu hunifanya nijisikie freshi na kwenye nguvu. Pia, kuona kama ninjia mzuri ya kujitunza kiafya na kujipa mda binafsi mbali na shugli za kila siku. Ingawa siogelei kila mara na napata na fasi huifrahia sana.

Timu bora ya mpira wakiragbi wakiamerikani ninayoipenda ni New England Patriots. Nimevutiwa kwa muda mrefu kutokana na utendaji wao thabiti. Binu za timu na jinsi wachezaji wanavyoshirikiana kushinda mechi kila mechi huleta msisimuko mkubwa na kufuatilia mchezo wao hunipa hisia za ushindani na furaha. Napenda pia kujifunza mikakati wanayoitumia na jinsi kocha anavyopanga timu. Hata wakati wanapokuwa wakikumbana na changamoto naona juhudi zao kujituma na hiyo hunipamotisha ya kuendelea kuangalia mchezo yao na kuibisha ama kuishabikia timu.

Jumatano ni siku ya kati ya wiki na kwa wengi huhesabiwa kama siku ya katikati ya kazi. Siku hii maranyingi huwakilisha hatua ya mapambano ya wiki ambapo unapoanza kuona maendeleo ya kazi ulizoanza siku za kwanza ama za mwanzo kwa sababu ni katikati watu wengi huanza kukusanya nguvu za pili. Kupanga tena ratiba zao, au kupangilia au kuangalia ni nini bado kinahitajika kufanya au kufanywa kabla ya mwisho ya wiki. Kwa mfano, unaweza kusema, jumatano ni siku ambayo napanga majukumu ya mwisho ya wiki na kuangalia ni yapi bado yamebakia. Pia ni siku nzuri ya kutathmini kile kilichofanikishwa kutoa maoni na kufanya mikutano midogo ya kazi ili kuhakikisha kila mtu anajua hatua inayofuata. Katika baadhi ya utamaduni, jumatano pia huashiria mipango au dini au shughuli za kijamii kama kuomboleza kidogo au kuandaa shughuli za familia. Kwa ujumla, jumatano ni kama daraja la kuunganisha au kulinganisha mwanzo wa wiki na mwisho wake. Ni siku ambayo unapata nafasi ya kutafakari kupanga na kurudia mipango ili kuhakikisha wiki inakamilika kwa ufanisi. Ni siku ya mpangilio na motisha ambapo unajua umepiga hatua fulani, lakini bado kuna kazi zinazoitaji umakini. Jumatano hufundisha uvumilivu na kupanga muda vizuri kwani ni katikati ya mashindano ya kila siku ya kazi na maisha ya kila mtu.